Wakatu wa jioni napendelea kula chakula ambacho hakina wanga, kwa hiyo napendelea kula chakula kama mboga za majani, pamoja na matunda. Mboga za majani ninazo kula wakati wa jioni, ni pamoja na mchicha, majani ya maboga, pamoja na matembele. Au kwenye matunda huwa napendelea kula papai, embe, ama tikitimaji, pamoja na matunda mengine kama ndizi, haya ndio matunda ninayopendelea kula wakati wa jioni. Lakini chakula cha wanga hapana huwa situmii wakati wa jioni.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi yenye mchanganyiko wa matunda tofauti tofauti. Kama vile naweza kuchanganya embe, nikachanganya papai, nikachanganya pamoja na tikiti maji, nikachanganya pia na parachichi. Hiyo ndo juisi ambayo mimi naipenda. Ni juisi yenye mchanganyiko wa matunda tofauti tofauti, ndo inakua naradha nzuri. Lakini juisi ya tunda moja huwa sipendelei sana. Kwa hiyo napendelea juisi yenye mchanganyiko wa matunda tofauti tofauti.

Kifaa ninacho kitumia mara nyingi ni simu yangu ya mkononi, ambayo huwa naichaji mala mbili kwa siku. Naichaji asubuhi, nikiamka, ili niweze kuitumia kwa siku nzima, kwanzia asubuhi, mpaka jioni. Alafu pia, huwa naichaji wakati wa jioni. Wakati wa usiku pia ili, niweze kuitumia asubuhi kama nitaamka na kuwekea kwenye miangaiko ya kila siku.

Rangi ninayo penda zaidi ni rangi nyekundu. Rangi nyekundu ndio rangi ninayo penda zaidi. Inanikumbusha wakati nafanya kazi kwenye kiwanja cha ndege. Maana niliajiriwa kuifanya kazi kwenye kiwanja cha ndege cha daresalaam. Sare zetu zilikuwa ni za rangi nyekundu. Kwa hiyo inanikumbusha sana hiyo rangi nyekundu wakati nafanya kazi maeneo hayo. Ninamiliki nguo zangu pia nyingine zenye rangi nyekundu. Kwa hiyo napozivaa huwa nahisi kama niko kwenye sehemu husika ninayofanyia kazi. Ijiapokuwa kwa sasa sipo maeneo hayo ya kazi. Rangi hii mara nyingi huwa naiona. Ninapokuwa kwenye mizunguko yangu hata kwenye sehemu za migahawa ninapokwenda kula chakula. Mara nyingi wahudumu wake huwa wamevalia rangi nyekundu. Kwa hiyo ninapofika maeneo hayo pia huwa nafurahi sana maana wananikumbusha pia wakati mimi nafanya kazi. Kwenye kiwanja cha ndege sare zetu zilikuwa ni nyekundu.

Ndiyo, nimeshawahi kuona bahari. Mimi naishi nchini Tanzania katika mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam tuko mwambao wa pwani. Kwahiyo tumezungukwa na bahari. Kwahiyo bahari, mimi nimeshawahi kuiona. Tangu nazaliwa mpaka leo niko naishi Dar es Salaam. Kwahiyo ni mji ambao una bahari. Na Tanzania pia, tuna mikoa kama mtwara, tuna mikoa kama lindi, tanga, ukienda, zanzibar. Izo zote ni sehemu za Tanzania ambazo pia zina bahari. Kwahiyo hizo sehemu zote pia nimeshawahi kuzizunguka. Kwahiyo bahari nimeshawahi kuiona. Na ni mazingira ninayoishi na ni mazingira ya kila siku. Kwahiyo ni sehemu ambayo tumezungukwa na bahari nimeshawahi kuiona.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu. Hapa nchini Tanzania, kuna makundi ya whatsapp ambayo, huonyesha vitu tofauti tofauti, pamoja na bei zake. Kwa hiyo, watu wengi hupendelea kujiunga na makundi hayo, kwa ajili ya kununua vitu tofauti tofauti, kama vile nguo, viatu, mapambo, vitu vya ndani. Kwa hiyo, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu. Pia mimi mwenyewe nimeshawai kuuza vitu kwa kutumia simu kwa hiyo nchini Tanzania ni kitu maarufu sana ambacho watu wengi hutumia kwa ajili ya kuuza bidhaa zao.

Napendelea kuwa kwenye sehemu yenye utulivu, upepo mwingi ili niweze kuangalia vitu tofauti au nikasoma vitu tofauti tofauti. Malanyingi napendelea kukaa sehemu ya ufukweni ambapo ni sehemu yenye utulivu, yenye upepo wa kutosha na hewa safi. Kwa hiyo napendelea kukaa maeneo hayo, nikiwa na kifaa changu, naweza nikasoma vitu tofauti, vinavyo husiana na teknolojia ya sasa. Kwa hiyo ni sehemu ambapo napenda kukaa kwa wingi, au sehemu yoyote pia lakini iwe na utulivu. Ndizo sehemu ambazo napenda kukaa, naweza kufanya mambo yangu kwa utulivu, nikafanya maamuzi kwa utulivu, nikapata mafanikio kwa kiasi kikubwa. Kwa hio ni sehemu ambazo napenda kukaa, sehemu zenye utulivu na hewa safi.

Napendelea kusikiliza miziki ya kizazi kipya, miziki ya vijana ni miziki ambayo nikisikiliza napata kumbukumbu ya vitu vingi. Kwaivo mziki wa kizazi kipya ndio mziki ambao mara nyingi napenda kusikiliza. Ambako huku kwetu wanaita ladha ya bongo, ladha ya bongo. Kwayo napenda kusikiliza mziki wa kizazikipia. Na muziki mwingine ambayo napenda kusikiliza ni miziki ya asili. Ngoma za asili, ambazo huburudisha pia, huwaweka watu pamoja, wakafurahia, wakasherekea. Mara nyingi ni miziki ambayo inapenda kuwaweka watu pamoja kwenye masherehe, kwenye mikutano. Wanatumia sana miziki hio. Kwa hiyo napenda kusikiliza muziki wa kizazi kipya na muziki wa asili.

Ndiyo, hapana, hapana, hapana. Je, unapenda kuvaa vipuli, hapana, hapana. Sipendi kuvaa vipuli. Vipuli ni vitu ambavyo wanavaa jinsia ya kike hukukwetu nchini. Kwahiyo asilimia kubwa wanaovaa vipuli ni wanawake. Kwahiyo mimi sipendelei sana kuvaa vipuli. Ingawa wapo wengine wanavaavipuli lakini kwa mimi hapana. Sipendelei kuvaavipuli. Kabisa kabisa. Naona kama nakuwa na badilisha utu wangu wa jinsia ya kiume kwenda kwenye jinsia ya kike kwa kuvaavipuli. Kwa hiyo sipendelei kabisa kuvaavipuli.

Je unapenda chakula cha haraka. Hapana, mimi napenda chakula ambacho si cha haraka. Napenda chakula kilichopikwa kwa utulivu, kika iva, kikawa na latha. Ndicho chakula ninacho kipenda. Ila chakula cha haraka ni chakula ambacho unakula lakini nafsi yako haifurahi. Kwa sababu ni chakula kilicho tengenezwa kwa haraka. Au hata kama kime iva lakini ni chakula ambacho unakula kwa sababu tu unaharaka. Si chakula anambacho unapendezwa nacho. Kwa mimi kwa mimi sipendi chakula chaharaka. Napenda chakula kilichopikwa kwa utulivu. Kwa muda mrefu kidogo kikaiva. Kikawa na latha hata nikila na kifurahia. Kwa hiyo sipendi chakula charaka.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Mimi napenda kuona maendeleo ya kiteknolojia katika jamii. Kwanini nasema napenda maendeleo ya kiteknolojia katika jamii? Napenda maendeleo ya kiteknolojia katika jamii kwa sababu ni maendeleo ya ambayo yanakua kwa kasi, ya nachankia kwa kiasi kikubwa katika ongezeko la kiuchumi na ki maendeleo. Pia kupunguza nguvu kazi na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo napenda zaidi maendeleo ya kiteknolojia katika jamii. Na pia maendeleo ya teknolojia huchangia ukuwaji mkubwa katika uchumi wa nchi. Ni tofauti na ukitumia akili za binadau peke yake ambapo ukuwaji wa kiuchumi huwa kwa asilimia chache sana. Ukilinganisha na ukiwa na maendeleo ya kiteknolojia katika jamii basi uchumi hukuwa kwa kasi kubwa sana kwa sababu kila kitu hufanywa kwa muda mfupi. Muda wakazi unakuwa ni mfupi. Lakini unaleta matokeo chanya kwa kiasikikubwa sana. Na kwa haraka zaidi kwa hiyo mimi katika jamii napenda maendeleo ya kiteknolojia.

Je, unajifurahisha vipi wakati wa furaha, ndiyo. Wakati wa furaha, mimi hua napenda kujifurahisha kwa kutoka na kuenda sehemu yenye utulivu. Nikapata upepo mzuri, nikasikiliza mziki mzuri, ambao mi naupenda. Nikala chakula kizuri na katika chakula, mimi huwa napendelea sana nyama za kuchoma. Nyama za kuchoma, ndiyo chakula ambacho mimi nakipendelea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo huwa napenda kutoka sehemu ya mbali, ambayo yenye utulivu, yenye upepo mzuri, nikapata chakula kizuri, labda nikaenda na rafiki zangu wawili au watatu, tukakaa, tukabadilishana mawazo, tofauti, tofauti, ili kila mmoja anapotoka pale anatoka na kitu tofauti kulingana na, kulingana na alivokuja, na ni nini mtaulizana, maswali gani mtaulizana, basi mimi huwa napenda sana hivyo. Napenda kukaa sehemu ya tofauti na nikapata chakula kizuri na nikabadilishana mawazo na marafiki zangu wachache.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Mimi ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kugundua vitu. Napenda sana kuwa mwanasayansi mkubwa. Napenda sana vitu vinavyohusiana na teknolojia. Kwa hiyo ngependa siku moja niwe mwanasayansi mkubwa ambaye nimekwisha wai kugundua kitu. Napenda kuwa na uwezo huo. Na nitafurahi sana endapo siku moja nitakuwa na uwezo wa kugundua kitu changu binafsi. Kwa hiyo napenda kuwa mwanasayansi mkubwa ambaye nitakuwa nimeshagundua kitu changu binafsi. Kwa hiyo hicho ni kimoja wapo kati ya kitu ambacho napenda niwe na uwezo nacho.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Sawa, mimi huwa na shirikiana na timu kwa mambo tofauti, tofauti kama tunaweza tukakaa pamoja, nje na kazi, tuka ongea kwa pamoja, ni vitu gani vigumu, ambavyo tunakutana na avyo, changamoto na manisha, ni changamoto gani, tunakutana naazo wakati wa kazi, basi tunaweza tukakaa pamoja, tukaziongelea, tukangalia pia, ni nini chakufanya. Endapo mtu atakutana na changamoto ya aina hiyo. Pia hata mnapo kuwa mahali pa kazi kwa mfano mnaweza mkamoja wako wakakutana na kitu kigumu, mkakaa kwa pamoja, mkaulizana, mkatoka na jibu moja. Kwa hiyo sisi huwa tunajenga timu yetu kwa kushauriana kwa pamoja kabla na baada ya kazi au hata wakati wakazi pia, mnaweza mkakaa kwa pamoja, mkashauriana, endapo mnakutana na kitu kigumu, au mnakutana na kitu kizuri, mkashirikishana. Kwa hivyo jinsi tunavofanya ili kushirikiana na timu kwa pamoja.